Nikiwa kazini mafanikio ya binafsi ninayodhamani zaidi ni yale yanayo leta maana halisi. Sio sifa pekee. Kama kusaidia mtu kwa vitendo, pale mtu anapoelewa jambo, anapata suluhisho na au anafanya uamuzi uamuzi bora kwa msaada wangu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani hasaa kama mazingira ni mazuri kwa sababu kama zifuatavyo utulivu na umakini hakuna kelele nyingi hivyo kufikiria na kufanya kazi kwa kina kuna kuwa rahisi muda haupotei kwenye safari nishati inayoelekezwa moja kwa moja kwenye kazi.

Napendelea viatu vya starehe na rahisi kuvibeba, na pia viatu vinavyo onekana vizuri. Viatu kama sneakers au viatu vya michezo hivi huwa nyepesi kubeba na vinatoa faraja na msaada wakati wa kutembea na kufanya shughuli za kila siku.

Ninapoishughulikia makosa kazini njia yangu huwa inazingatia utulivu, uwazi na suluhisho. Hii ni kama kwa kukagua kwanza, kosa kwa utulivu. Kisa kusikiliza maoni ya pande zote. Na hii hufuatilia kukubali makosa na pia mwishowe kutafuta suluhisho la kosa hilo.

Kitabu unacho kipenda zaidi ni Alchemist, cha Paolo Coelho, kama kitabu ninachokipenda. Hii ni kwa sababu ni kinahusu ndoto kusudi la maisha au kujitambua. Kina ujumbe rahisi lakini wenye mguvu kubwa ya motisha. Pia kitabu hiki husomeka kwa urahisi lakini huwacha mtu akifikiria kwa kina.

Naam ndiyo. Mimi hupenda kucheza mchezo ya video. Kuwa mchezo ya video hunipa uchangamfu utulivu na hunisaidia kutulia kwa kutoa burudani na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi husaidia jamii, kwa njia ambazo zinachangia maarifa, mshikamano na maendeleo ya watu. Hii ni kama kuwasaidia watu kuelewa jambo, mambo, tofauti, tofautii. Yaeza kuwa, kielimu au kisayarisi. Pia katika kutoa maoni, tofauti, tofauti.

Ningependa kununua vitu vinavyoleta thamani ya muda mrefu kuliko anasa za muda mfupi hasa vitabu na nyenzo za kujifunza vifaa vya teknolojia muhimu vitu vya afya na ustawi na pia vitu vya matumizi ya kila siku vyenye ubora zaidi.

Ningependa kuwa mahali palipo tulivu, salama na penye mazingira mazuri. Mahali pasipo na kelele mingi, mahali palipo na upepo tulivu, hewa safi. Hii hunisaidia, kutulia na kupumzika na kupumzisha akili.